Ndio, napenda muziki wa jadi, unabeba utamanduni, pia na istoria. Unaniburudisha na unanifanya nijisikie nimeunganishwa na mzizi ya jamii. Pia, mara nyingi una ujumbe wa hekima na maandili yaliyo mazuri.

Kitendo cha wema ambacho nimewahi kufanya ni kusaidia mtu mwenye hitaji, kwa kumpa chakula na maneno ya faraja. Nilifanya hivyo bila kutarajia malipo yoyote, kwa sababu naamini kusaidia wengine huleta ile furaha ya ndani. Na pia huimarisha upendo na mashikamano katika jamii.

Ndio, napenda asali ninaipenda kwa sababu ni tamu, ya asili ina faida kiafya. Pia hutumika vizuri pamoja na chai au vyakula vinginevyo. Pia asali hunipa nguvu na hunifanya nijisikie vizuri na mwenye mchangamko.